Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Hasa kwa sababu kunanipea utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Ni rahisi kuzingatia bila kelele nyingi na na naokoa muda wa usafiri.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupoa na kupumzika. Kwa mfano, kukaa kivulini au ndani ya nyumba penye hewa ya kutosha na kuvaa nguo nyepesi na kupunguza shughuli nzito za mwili.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza na kufanya vitendo kwa vitendo, kwanza husoma au kutazama maudhui ya naueleza wazojipia, kisha nasikiliza maelezo au mifano ili kuelewa zaidi.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni kujifunza lugha nyingi kwa urahisi. Hii ingeniwezesha kuwasiliana na watu zaidi duniani, kuelewa tamaduni tofauti na pia kupata habari na maarifa mapya kwa haraka.

Napenda kuangalia barua pepe angalau mara mbili au tatu kwa siku kwa mfano. Asubuhi, kuangalia barua pepe mapya kabla ya kuanza kazi au masomo. Mchana, kuhakikisha hakuna barua muhimu nilioikosa. Mwisho wa siku, huangalia mara ya mwisho kabla ya kumaliza shughuli kuhakikisha kila kitu kimepangwa.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na jinzi inavyo saidia wengine. Kwa mfano, kukamilisha kazi vizuri. Kujua nilifanya kazi kwa usahihi, kuna nifanya nijivunie na kuendelea kufanya zaidi.

Ninaposhirikia sikukuu napenda kufanya mambo yanayofanya siku hiyo kuwa ya mafanikio, furaha na kumbukumbu nzuri. Natembea na familia na marafiki kushirikiana chakula, kucheza na kuzungumza kwa pamoja.

Napendelea vitu vinavyo nifanya nijisikie furaha, rahisi kutumia na vinavyo ongeza ujuzi au afya yangu. Kwa mfano, vitabu na maarifa. Napenda kusoma vitabu, makala na kujifunza mambo mapya.

Napenda mikutano iliyo fupi yenye malengo wazi na inayohusisha ushirikiano wa kila mtu. Mikutano yenye mipango mizuri, heshima ya muda na maamuzi ya vitendo hunifanya nijisikie imeleta maana.

Najitunza kwa kukula chakula chenye afya, kupumzika vya kutosha, kufanya mazoezi kidogo, kuthibiti msongo wa mawazo na kutenga muda wa kufanya mambo ninayoyapenda ili kudumisha afya ya mwili na akili.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Ninachukua muda wa kushukuru, kuwa karibu na watu ninaowapenda, kushiriki chakula kizuri au keki ndogo, wakati mwingine kujipa zawadi ndogo au kupumzika tu. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni furaha, upendo, kutafakari mwaka uliopita pamoja na kujiweka malengo mapya.

Napenda sana ya aina mbalimbali lakini sanaa ya michoro na rangi ni ya kipekee kwangu kwa sababu huonyesha hisia na hadithi kwa njia ya kuona huku muziki na uchoraji wa sauti ukinipea furaha na utulivu wa akili pia.

Nawiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda vizuri, kueka mipaka kati ya kazi na burudani, kutilia mkazo kazi muhimu zaidi, na kutenga muda wa kupumzika na kushirikiana na familia au marafiki. Hii inasaidia kuepuka msongo wa mawazo na kudumisha usawa wa maisha.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Ni uzoefu wa kufurahisha sana kwa sababu unakupa nafasi wa kusikiliza muziki unaopenda, kuungana na watu wengine na kuingia kwenye hali ya furaha na shauku ya pamoja.

Ndiyo, ninandege wa kufugwa nyumbani. Nimechagua aina ambayo ni rafiki na rahisi kumlea na hunifurahisha kuangalia muendo wake, kupiga kelele kidogo na hata kushirikiana katika baadhi ya michezo ndogo nyumbani.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu au makala mbali mbali kwani, hunichangamsha akili, hunipa ufahamu na pia hunipa burudani. Pia napenda kusikiliza muziki au kutembea nje kwani hunilea akili na mwili kwa pamoja.

Timu ninayoipenda sana ya mpira ya mguu ni Manchester United. Naipenda kwa historia yake kubwa, mashabiki wengi duniani na mtindo wake wakupigania ushindi hata kwa nyakati ngumu. Pia inavutia kwa vipaji vya wachezaji wake na moyo wa kutokata tamaa unaofanya timu hiyo kuwa ya kipekee.

Sasa ni wakati huu hivi karibu au muda wa leo.

Hasara ni kupoteza au kupata upungufu hasa kwa fedha, mali au faida.

Nne ni idadi ya nne, kwa mfano nina vitabu nne, wanafunzi nne darasani ama saa nne asubuhi.

Huduma ni msaada au kazi inayofanywa kwa ajili ya kusaidia mtu au jamii.

Sielewi nisifahamu, sijui, hau sijapata kuelewa jambo fulani. Kwa mfano, sielewi swali lako, sielewi somo hili.

Malipo ni pesa au kitu kinachotolewa kama faida au kulipa huduma au bidhaa.

Hasa ni zaidi ya yote au bila shaka katika jambo fulani. Kwa mfano, napenda matunda hasaa machungwa.

Wariri ni ua lenye rangi nyekundu au pinki wenye harufu nzuri.

Samahani ni maombi ya msamaha, au kuomba radhi kwa kosa, usumbufu au kuomba kuzuia kutoku elewana.

Tazama ni kuangalia au kukisi kwa makini kitu fulani.

Fursa ni wakati mzuri wa kufanya jambo fulani au kufanikisha jambo. Kwa mfano, alipata fursa ya kusoma nje ya nchi.

Sikio ni sehemu ya mwili inayotumika kusikia sauti.

Mawasiliano ni njia au utaratibu wa kubadilishana habari, ujumbe au maelezo kati ya watu au mashirika.

Ofisi ni sehemu au chumba ambapo watu hufanya kazi za kiofisi kama kupanga hadhi au kufanya mikutano.

Mkahawa ni sehemu ya biashara ambapo watu hukula chakula na kunywa vinywaji.

Soko ni sehemu ambapo watu wanauza na kununua bidhaa au huduma.

Ndege ni kiumbe aliye na mabawa akielea angani na mara nyingi ana manyoya.

Ofisi ni sehemu au chumba ambapo watu hufanya kazi za kiofisi kama kupanga, kuandika, kupanga mikutano au kufanya shughuli za biashara na utawala.

Matunda ni vipande vya mimea vinavyokuwa baada ya maua ambavyo vina ladha nzuri na mara nyingi huwa na virutubisho.

Maana ya taksi ni gari linalotoa huduma ya usafiri kwa malipo kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Januari ni muwezi wakuanza wamuaka katika kalenda.

Maana ya mume ni mwana mume ambaye ameolewa, yani mwana mume alie kwenye ndoa na mke wake.

Chumba ni sehemu ndani ya nyumba au jengo iliyo mbali na sehemu nyingine inayo tumika kwa kazi maalumu.

Maana ya ngumu ni kitu kisicho rahisi, chenye shida au kinacho hitaji nguvu au akili kufanya.

Ndege mdogo asiye na rangi ya kuvutia, anayependa kuruka na mara nyingi hupatikana karibu na chakula au katika nyumba.

Bila shaka kwa kweli, hakuna shaka yoyote.

Maneno ya kushukuru mtu kwa msaada, mambo mazuri au fadhila aliyokufanyia.

Siku ya tatu ya juma ikiwa kwanza jumatatu kama siku ya kwanza ya wiki.

Shuguli ya kuuza au kununua bidhaa au huduma ili kupata fedha.

Sehemu au samani ya kukalia mtu, yenye miguu au bila miguu, mara nyingine na mguu moja au zaidi.

Mahali ambapo pesa yako inaweza kushikiliwa salama, kukopeswa au kutumika kufanya maliko ya miamala mbalimbali ya kifeda.

Gauni katika kiswahili ina maanisha nguo ya kifahari au ya heshima inayovaliwa kwa hafla maalum.

Lengo ni kile unachokusudia kufanikisha au kufikia.

Neno bahati njema katika Kiswahili linamaanisha matakwa mema ya mafanikio kwa mtu.

Kampuni ni shirika au taasisi ya kibiashara linaloundwa na mtu mmoja au watu wengi kwa lengo ya kufanya biashara au kutoa huduma.

Neno juu kinamaanisha kituo kilicho nafasi ya juu ukilinganisha na kingine.

Kawaida ni kitu ambacho huwa kinatokea mara nyingi au kufanywa na watu wengi. Si cha ajabu wala cha pekee.

Kahawa ni kinyuaji kinacho tengenezwa kutokana na mpegu za mmea wa kahawa na hutumika, hasa, kujiburudisha au kuongeza nguvu.

Kahawia ni rangi inayo fanana na rangi ya udongo au kahawa, kati ya nyeusi na manjano.

Moja kwa moja katika kiswahili ina maana ya haraka bila kuzungusha, bila kuchelewesha, au kupita njia nyingine.

Sentensi "Nimefurahi kukutana nawe" katika Kiswahili ina maana ya furaha au kuridhika kwa mtu kwa sababu amekutana na mwingine.

Neno mawingu linamanisha kipande cha nywele kinachokua au kukaa kwenye kichwa.

Mkono ni sehemu ya mwili inayo unganisha bega na kidole. Inayo tumika kwa kushika, kubeba, au kufanya kazi mbali mbali.

Ubunifu ni uwezo wa kutumia akili ili kukuja na mawazo, suluisho au kazi ya kipeke.

Kushindwa katika kiswahili kinamaanisha kutoweza kufanikisha jambo au kufeli katika jambo fulani.

Chelewa katika kiswahili ina maanisha, kutofika au kufanya jambo kwa wakati uliopangwa au kucholewa kupanya kitu.

Chai ni kinywaji cha moto au baridi, kinachotengenezwa na majani chai yaliyo kaushwa, mara nyingi kikiwa na maji na sukari au wakati mwingine maziwa.

Maendeleo katika kiswahili linamaanisha mchakato wa kuboresha hali kupiga hatua mbele au kufanikisha maendeleo katika jamii, biashara, elimu au maisha ya ujumla.

Mshahara katika kiswaili ina manisha, kiasi chapesa anazo lipwa mtu kwa kazi au huduma anazo fanya kwa mwajiri wake mara kwa mara.

Bibi katika kiswahili linamanisha mwanamke mzima au mzee au mwanamke wa heshima.

Timu katika Kiswaili linamanisha, kundi la watu wanao shirikia na kufanikisha jambo.

Jiko katika kiswaili linamanisha, sehemu au kifaa kinacho tumika kupika chakula.

Nadra katika kiswahili kinamaanisha hali ya kuwa adimu isio ya kawaida au ya kipekee.

Neno nyuma kinamaanisha kushika au kufwata. Kinapotumika kwa watu au magari, kina maana ya kufuatilia au kuwa nyuma yao.

Folder katika kiswaili kinamaanisha karatasi kubwa au kifaa cha kuhifadhi nyaraka hathi au faili za ofisi ili ziwe zimepangwa vizuri.

Binamu katika kiswahidi ni namanisha, mwana familia ambaye anashiriki mababu au mabibi wa kizazi fulani na wewe. Mara nyingi mtoto wa shangazi mjomba kaka au dada wa mzazi.

Kupakua katika kiswaili linamaanisha, kuchukua au kupata faili, programu au taarifa kutoka kwenye mtandao au kifaa kingine kwenda kwa kifaa chako.

Karibu ni neno ya ukaribisho kuwa karibu na kitu au jibu laheshima kwa shukrani. Kwa mfano, asante kwa kunisaidia.

Rangi ya chungwa katika kiswahili ni rangi inayotokana na mchanganyiko wa nyekundu na njano. Sawa na rangi ya matunda ya chungwa.

Kushoto katika kiswaili na manisha, upande wakulia ukiwa umekalia mbele, yani upande wa kinyume chakulia.

Tafadhali, katika Kiswahili humaanisha maneno ya heshima ya kuomba jambo kwa mtu kwa upole, kwa mfano, tafadhali subiri hapa hadi nitakaporudi.

Faili katika kiswahili linamaanisha, hati, maandiko au seti ya nyaraka zilizopangwa pamoja au data iliyohifadhiwa kwenye kompyuta.

Mashua katika kiswahili inamaanisha, kifaa kidogo cha kuogelea au kusafiria kwenye maji. Mara nyingi, kinachotumika baharini, mtoni au ziwani.

Asante sana kwa kiswahili linamaanisha, shukrani nyingi au pongezi kwa jambo fulani. Kwa mfano, asante kwa kufika kwenye sherehe yetu.

Dirisha katika kiswahili inamanisha, sehemu ya ukuta inayo pitisha muanga na hewa, maranyingi ye nyene glasi na fremu.

Andika katika kiswahili ni kitenzi kinacho maanisha kuandika, yani kufanya maandishi kwa kalamu, penseli, au kifaa cha kielektroniki.

Neno mchana inamanisha kipindi cha siku kati ya asubui na jioni wakati juwa liko juu.

Kaskazini katika kiswahili linamanisha mwelekeo wa upande wa juu kwenye ramani au upande unaoelekea kwenye kaskazini ya dunia.

Maji yanayoyeyuka na kuanguka kutoka angani kwa baridi sana kwa umbo la chembe ndogo za barafu.

Takwimu ni maelezo au data ya nambari kuhusu jambo fulani ambayo hutumika kuchambua au kuelewa hali hiyo.

Internet ni mtandao mkubwa wa kompyuta unaowezesha kubadilishana taarifa, mawasiliano na huduma mbalimbali duniani kote.

Mazungumuzo ni majadiliano ama mawasiliano ya maneno kati ya watu wawili au zaidi.

Barua pepe ni ujumbe wa maandishi, picha au faili zinazo tumwa kielektroniki kutoka kwa kompyuta au simu kuenda kwa mtu mwingine kupitia interneti.

Habari za jioni ni salamu zinazotumika kuzungumuza ama kuulizana hali ya mtu wakati wa kipindi cha jioni.

Uchunguzi ni kuchunguza jambo kwa makini ili kuelewa vipengele vyake, sababu zake na matokeo yake.

Unaweza nikitenzi kinacho onyesha uwezo, ruhusa au fursa ya mtu kufanya jambo fulani.

Juma nne ni siku ya pili ya juma baada ya jumatatu na kabla ya jumatano.

Treni ni gari au magari yanayo pitia kwenye reli, yanayo tumia injini kusogeza abiria au mizigo kutoka sehemu moja kuenda nyingine.

Ununuzi ni kitendo au mchakato wakununua bithaa au huduma kwa pesa.

Vifaa katika kiswahili inamaanisha vyombo, mashine au vifaa vinavyo tumika kufanya kazi fulani au kufanikisha jambo.

Neno mama linamaanisha mwanamke wa heshima au anayejali familia. Hutumika pia kwa heshima kwa mwanamke mzima au anayejali wengine.

Nakupenda ni neno linalo onyesha hisia za mapenzi kwa mtu mwingine. Kwa mfano, nakupenda sana rafiki yangu.

Huamuzi ni kitendo au mchakato wa kuchagua au kuamua kati ya chaguzi mbali mbali.

Mteja ni mtu au shirika linalonunua bidha au huduma kutoka kwa biashara ama mwenye biashara.

Jioni ni kipindi cha siku kabla ya mchana na baada ya usiku. Kwa mfano, watoto watapumzika jioni baada ya kucheza.

Ratiba ni mpangilio wa muda unaoonyesha lini kazi, shughuli au matukio fulani yanapaswa kufanyika.

Samaki ni kifaa cha wanyama wa majini ambacho huishi ndani ya maji na maranyingi hutumika kama chakula.

Nyekundu ni rangi yenye mchanganyiko wa moto inayofana na rangi ya damu au chungwa chenye nyekundu.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili ya binadamu au wanyama inayo beba ubongo macho maskio pua au mdomo.

Neno basi linamaanisha gari kubwa la abiria. Kinachotumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Nane katika kiswahili ni idadi inayofwata saba na kabla ya tisa.

Neno rahisi katika kiswahili lina maanisha kitu ambacho si kigumu, kinacho weza kufanywa kwa urahisi au kueleweka bila shida.

Suruali ni nguo inayo valiwa kutoka kiuno hadi miguu. Inayo funika sehemu ya chini ya mwili.

Kwaheri ni neno ya kuaga mtu wakati anapo ondoka. Kwa mfano, kwa heri tutaonana kesho.

Ninahitaji katika kiswaili linamanisha kuwa na haja au hitaji la kitu fulani. Kwa mfano, nahitaji maji.

Hoteli ni jengo au sehemu inayotoa malazi, chakula na huduma nyingine kwa wageni au abiria.

Usiku katika kiswahili inamaanisha kipindi cha muda baada ya jioni hadi asubuhi, wakati jua lipo chini na giza limejaa.

Pilipili ni kikundi cha mimea au matunda madogo yenye harufu na ladha kali ambacho hutumika kama kiungo cha kupika na kuongeza chumvi.

Baridi kidogo linamaanisha hali ya hewa yenye joto la chini kidogo si kali sana kila mtu anaweza kuhisi baridi.

Hospitali ni jengo au kituo cha afya kinachotowa matibabu, huduma za afya na ushauri kwa wagonjwa.

Jitunze katika kiswahili inamaanisha kujilinda au kuzingatia afya, usalama na ustawi wako.

Nisaidie katika kiswahili linamaanisha kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine ili kukamilisha jambo fulani.

Mkono ni sehemu ya mwili inayotoka kwenye bega hadi kwenye mkono wakidole, inayotumika kushika, kubeba, au kufanya kazi mbali mbali.

Babu katika kiswahili linamaanisha kizazi cha baba au mama, kwa maneno nyingine, babu ni babu wa babu, yaani babu mkuu.

Pole ni maneno ya huruma, samahani, au kuonyesha kuwa unahisi, huzuni, au usumbufu wa wengine.

Lala katika kiswahili linamaanisha kitendo cha kupumzika au kuingia kwenye usingizi.

Nywere ni nyuzi ndogo zinazokuwa juu ya kichwa cha binadamu, au mwili wa wanyama.

Neno mkakati linamaanisha ubuni inayopanga na kutekeleza mpango wa kufanikisha lengo fulani.